Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kufaniki wa maishani na kuweza kuasaidia wazazi wangu siku za mbele. Kwa sasa nipo shuleni, nafanya, najifundisha kusu teknolojia. Na kweli nimejifunza mengu kusu teknolojia. Yenye na inaimani ni kimaliza shule, itaweza kunisaidia kupata kazi, inaweza kunilipa vizuri. Angalao niwezo saidi ya familia angu wazazi wangu ni washukuru kwa yale yote wame nifanyia Kweza kuni kusmama na mimi katika yote Kahali zote tumepitia na waho hiyo ndio ndoto yangu kubwa Kweza kuona wamifurai wa opia Kwa sababu changamoto zimekua na zo nyingi hapa na pale Lakini ayo yote wameza kusmama na mimi Mutumeza kufika penye nimefika Saai, hata kama sija fika penye nataka lakini na imani nitaweza kufika huko siku moja na mipia.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi uzoefu wakujituma ile kujituma bila kuchoka ndiyo watu wanachoka lakini ukiweka akili yako yote pale ujiambie ndiyo naweza fanya kweli unaweza fanya yoyote. Lazima mtu ajitume ndio aweze kufanikiwa kazi kazi lazima ujitume usikubali kuchoka rahisi kuchoka inakubaliwa yes kwa sababu ndiyo waweza pumzika lakini kujituma muhimu kujituma muhimu kujituma muhimu lazima uweze jitume na akili yako uweke ndiyo kweli naweza fanya.

Unaweka neno siri, salama vipi Ilhali kueka siri, lazima kwanza ujue hiyo ni siri na siri ikiambia watu, wawili watatu, hiyo si siri tena Jifundishe kueka siri zako, jweke siri zako Kuna kutakuweka siri yako, na usiweze kusahau andika mahali kwa kitabu chako Andike mahali nda uweze kuna za rudia pale Kuna kitu niliandika lakini nimesahau Hivyo itaweza kusaidia kukumbuka Lakini kama ni siri jiwekee peke yako usiambie watu Ukiambia watu wawili watatu hiyo sisiri tena.